Juisi gani ya matunda unayoipenda. Juisi ya matunda ninayoipenda ni juisi ya embe. Ni juisi ambayo inaniongezea nguvu nikinywa kwa sababu kidogo inaongeza sukari mwilini.

Changamoto gani. Unakutana nayo kazini. Changamoto ninayokutana nayo kazini ni kwenye kuripoti majibu ya wagonjwa kwa sababu hatutumii mfumo. Na majibu inafikia hatua yanachelewa kufika. Kwa daktari kwa sababu utatumia muda mwingi kwenye kuyaandika katika madaftari ili ubaki na kumbukumbu zao.

Je unanunua vitu kwa kutumia simu. Sijawai kununua vitu kwa kutumia simu. Ila natamani siku moja nije nianze kufanya manunuzi kwa kupitia simu kwa sababu inarahisisha. Ninatumia muda mchache kumaliza malipo.

Unapenda nini kuhusu mtaa wako. Kitu nachopenda mtaani kwetu. Au kwenye mtaa wangu ni mtaa ambao hauna Vibaka. Yani wezi waare wadogo wadogo wa majumbani. Pia ni mtaa msafi. Pamoja na hilo ni mtaa ambao una ushirikiano baina ya majirani.

Unapanga kazi zako kivipi kazi zangu napanga kwa wiki lakini ndani ya wiki kwa kila siku huzipanga kwa masaa mfano. Jumatatu nitaenda kazini kufika saa tisa nitaondoka nitaenda kufanya kazi nyingine sehemu nyingine kama kazi za masaa jumanne pia vile vile kulingana na ratiba nilioiweka.

Unaboreshanaji michakato ya kazi. Kuboresha michakato ya kazi ni namna ya kufanya maamuzi yariosahihi katika kazi. Na kuanzisha kitu kipya ambacho kitasaidia au kitatatua tatizo ambulo lilikueepo mwanzo kazini. Na kubadirisha mtazamo wa mwanzo katika kazi husika.

Ulifanya nini asubuhi hii namba moja. Uliamka saa ngapi nimeamka saa kumi na moja. Namba mbili. Ni kitu gani cha kwanza ulichofanya baada ya kuamka. Nimefanya mazoezi ya kukimbia. Namba tatu. Ulikula nini. Kwa cha kula cha asubuhi. Nimekunywa chai na mkate. Namba nne Uliendaje kazini au kuanza siku yako kuanza siku yangu nimeanza kwa kusali na kutafuta usafiri kwa ajili ya kuenda kazini. Namba tano, ulihisije asubuhi hii. Asubuhi hii ya leo nime baada ya kuamka nimejihisi mwili hukua wa kawaida. Afya njema. Nikamua niende kufanya mazoezi kabisa moja kwa moja.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa jioni? Namba moja. Unaweza kushiriki ni nini hufanya mchana ukiisha. Kawahida mala nyingi mchana ukiisha uwa ni jioni. Kwa iyo jioni mala nyingi ninapofika nyumbani. Hupumzika kidogo na baadae uwenda kwa vijana wenzangu kubadilisha na mawazo juu ya maisha. Namba mbili. Labda unaweza kueleza ni saa gani huwaanza kupumzika. Masaa ya kuanza kupumzika ni kwanzia saa kumi Jioni Ambapo huwa napata muda wa kupumzika na kukutana na vijana wenzangu. Namba tatu je. Unasherehe za jioni unapenda kuzifanya. Sherehe za jioni huwa sifanyi. Kwa sababu sio desturi za ki Afrika kufanya sherehe za jioni mara kwa mara. Huwa ni kwa misimu na mesimu tu. Namba nne. Ungependa kueleza ni jinsi unavyojiandaa kulala. Mara nyingi kabla nikiwa najiandaa kulala. Huongea kidogo na ndugu zangu famiria kwa ujumla. Baada ya hapo huenda kulala. Kuanza na sara na badae kulala. Namba tano. Unahisi furaha gani wakati wa jioni ni muda ambao najihisi furaha kwa sababu ni muda ambo na pumzika na pumzisha mwiri. Na akiri kufikilia sana.

Ungependa kurudi ujana? Ndio kwa sababu ujana ni muda ambao mwili unakuwa na nguvu nyingi. Na kufanya mambo mengi. Na pia ni muda ambao unajifunza vitu vingi. Na makosa yakitokea unaweza kuyarekebisha ili kuifanya bada yako iwe nzuri. Na uwe una uwezo wa kufanya uamuzi urio bora zaidi katika biashara. Na mambo mrnginr ya nyu.

Je unapenda hadithi za ajabu. Ndiyo napenda hadithi za ajabu zenye kusisimua. Kwa sababu ni hadithi ambazo unakuwa unatamani ujue ilikuwaje. Iliendaje mpaka ikapelekea hicho kitu kiwe hivyo au hicho kisa kitokee hivyo.